Tukio ambayo ni muhimu kwa maisha yangu ni tukio wakati ambapo nili pata kazi. Hilo ndiyo tukio muhimu kwa maisha yangu kwa sababu ni hapa ambapo nilianza kujikimu kimaisha bila kutegemea wazazi.

Wakati ambao huo niko nyumbani, huwa nafanya kazi zangu za nyumbani, huwa nasafisha nyumba, napika, naosha vyombo, huwa napanguza mazingira ya nyumba yangu. Wakati mwingine mi huwa natulia tuu nikisikiza mziki.

Ndiyo, napenda kuimba ila mimi simuimbaji bora, lakini huwa naimba kanisani wakati wakuabudu na pia huwa naimba tu nikifanya kazi zangu za nyumba kama wakati ambapo ninapika, ninaosha vyombo, huwa naimba.

Ndiyo wana penda chakula kitamu. Kwa nani ya siye penda chakula kitamu? Chakula ambavyo mimi hupata kuwa nitamu, nikinywji cha juisi, pilau, nyama ambayo imekangwa vizuri. Huwanaipata kuwa chakula kitamu. Chakula kitamu hunipafuraha nikikula.

Ndiyo nimewahi shiriki mashindano, nimeshiriki mashindano kadha kwanza pale ambapo nilikuwa bado mwanafunzi, nimeshiriki katika mashindano ya kukata densi, nimeshiriki katika mashindano ya kuigiza, nimeshiriki katika mashindano ya kucheza sporti, ndiyo nimeshiriki katika mashindano kadhaa.

Kile ambacho mimi nafanya kuongeza uzalishaji wangu ni huwa najifunza mambo mwapya kila siku au huwa najifunza mambo mapya kupitia vitabu mtandaoni na wale ambao ninafanya na wao kazi Kitu ingine ambayo nafanya kuongeza uzalishaji wangu ni kufanya mazoea kwa hii hali ambayo nilisha jifunza ili nisisahau.

Nimejifunza hekima kadhaa maishani, lakini hekima kuwa ambayo nimejifunza maishani ni kukuwa na upendo. Nimejifunza kwamba ni mzuri kupenda wenzako, kupenda familia, kupenda marafiki, hata kupenda adui, na pia kupenda kile unachokifanya. Pia nimejifunza kuheshimu watu, wadogo wangu, na wakubwa wangu, na rika wangu.

Sanaa ninayoipenda kabisa ni sanaa ya hadithi. Napenda hadithi kwa sababu huigiza na pia hutufunza. Napenda, nimependa hadithi tangu nikiwa utotoni, mtoto. Huwa nasoma hadithi kwa vitabu, kwa gazeti, na mtandaoni pia huwa nasoma hadithi na kuisikiliza pia.

Jinsi ninavyo panga kazi yangu ya wiki. Huwa kwanza naangalia kama kuna mkutano nafaakuenda. Ni madarasa mangapi nafaa kupanga. Ni saa ngapi nafaa kukuwa kazini. Kisha naziandika chini kwenye kitabu fulani alafu nafuatilia.

Ninapenda kuongea kuliko kuandika kwa sababu kuongea ni namna rahisi ya kuzungumza na watu na ni namna ya haraka ya kupitisha ujumbe ukilinganisha na kuandika ambayo lazima uwe na karatasi kalamu huwa inachukua muda.

Ujuzi ambayo ningependa kujifunza ni ujuzi ya kukua kiongozi. Ningependa kupata ujuzi hiyo kwa sababu inaendana na malengo ya ku yakutaka kupanda cheo na kukua mwalimu mkuu. Ndio nimewai jaribu kujifunza hapo awali, huwana jifunza kwa kutazama jinsi, mwalimu mku wa sasa hivi, hana viongoza shule. Nitajifunza hivi pia kwa ku kwa kuenda shule na kufunzwa uongozi. Wakati mzuri wakuanza ni wakati walikizo na hata sasa.

Mafunzo ya kazi ya ambayo imenisaidia zaidi ni mafunzo ya kufanya kazi kwa ujumla na wenzangu. Hii mafunzo imenisaidia sana kwa sababu kufanya kazi kwa ujumla na kwa umoja na wenzangu inarahisisha kazi.

Kwa kawaida, mimi hulala kwa masaa nane, ndiyo kwa sababu mimi hulala mapema hivi. Saa nne, alafu huwa naamka asubuhi saa moja au saa kumi na mbili. Hivyo huwa nahakikisha kwamba nimelala masaa manane.

Napendelea mahali pa kimia, mahali ambapo hakuna kelele, kwa sababu mahali ambapo kuna kimia huwa inaniwezesha akili kupumzika au mimi kufanya kazi zangu bila bila chochote cha kunizuia kufanya kazi vizu.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni kinywaji cha kahawa. Mimi hukunywa kahawa wakati asubuhi kabisa kabla niende kazini au jioni wakati ambapo nimerudi lakini sana sana asubuhi. Kwa sababu kinywaji hiyo hufanya ukuwe mchangamfu ndio niweze kufanya kazi vizuri. Aliyenielekeza kuhusu kinywaji hiki, niliona tu ikiuzwa kwa maduka, nikaamua kununua, nikaijaribu na hivyo ilinipendeza sana. Wakati ambapo nimekunywa kahawa huwa, nahisi kuwa mchangamfu sana, huwa nakuwamchangamfu sana, huwa nafanya kazi zangu vizuri.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini kwanza mwaka uliopita niliweza kutangazwa mwalimu bora kwa hiyo shule. Nilifurahia sana pili nimeweza kujifunza mambo mingi kama kufanya kazi kwa umoja na wenzangu, hiyo pia nasema ni mafanikio.

Kile ambacho kinachofanya nifurahi sana ni wakati ambapo nimeweza kufanikiwa kufanya jambo. Kama vile ambavyo nilifanikiwa kupata kazi nilifurahia sana. Wakati ambapo nilihitimu shuleni nilifurahia sana. Nilifurahia sana wakati ambapo niliweza kupata nyumba yangu ya kwanza. So wakati ambapo nimefanikiwa kupata kitu au kufanya kitu ama kusaidia wenzangu huwa nafurahia sana.

Vile vitu ambavyo mimi upenda kufanya na marafiki zangu, napenda kuenda kutembea mahali ambapo kuna pendeza au kuenda hoteli na kukula chakula nzuri, kitu kingine ambacho tunapenda kufanya ni kuenda kujiburudisha kwenye klabu au kukiatu na kuabudu pamoja.

Jinsi ninavyoshambulia tatizo kazini. Kwanza ni kwa kuzungumza na wakubwa kazini na kuwaambia tatizo ambalo ninapitia. Ili waweze kunisaidia. Pili, huwa nazungumza na wanaofanya kazi, ninaofanya kazi pamoja na wao. Ili tuweze kutatua shida hilo.

Chakula ambacho ni nacho kipenda zaidi ni pilau. Napenda chakula hii kwa sababu ni rahisi kuandaa na huwa ni tamu sana. Huwa na pika pilau na kukula pilau wakati ambapo. Kuna sherehe ama tukio kuu kama wakati wa krismasi, siku yangu ya kuzaliwa. Hiyo ndio huwa wakati wa naikula sana sana. Ila pia wakati ambapo hakuna kitu cha muhimu bado huwa naikula.

Ndiyo huwa nafanya kazi na ushirikiano na wengine. Hii ni kwa sababu kufanya kazi nikiwa mtu binafsi huwa ni kitu ngumu sana. Hila nikishirikiana na wenzangu huwa naweza kufanya kazi kwa haraka na pia kujifunza vitu ambavyo mimi sijui kutoka kwao.

Ndiyo ni napenda kukula samaki, huku pwani ambapo nimelelewa kuna bahari ambayo watu huvua samaki, kwa hivyo samaki huwa inapatikana kwa urahisi na ni chakula ambacho tunakula sana, na pia ninaipenda sana sababu ni chakula kitamu alafu na proteini sasa inajenga mwili.

Filamu ambayo mimi naipenda sana ni drama Niliona mara kwanza katika televisheni stesheni ambayo inaitwa Citizen TV aliye ni letea ya hamu ya filamu hii ni mchezaji mkuu katika hio filamu aliyekuwa maria Ndiyo ningependa kuiona tena kwa sababu ni filamu ambayo inapendeza sana.

Kwanza mimi ni mwanamke kwa hivyo Sina ndevu ila ningekuwa mwanamume ningependelea kuvaa ndevu kwa sababu hiyo huwa inafanya mtu awe na mwonekano ambayo inapendeza sana na kuvutia.

Jinsi ambavyo huwa nashugulikia makosa ambayo nimeifanya kwanza huwa naomba msamaha kwa wale ambao hiyo makosa imewapata kwa njia usiofaa. Pili mimi huwa na tafuta njia ya kuweza kurekebisha hiyo makosa.

Mimi napendelea mwanga wa kati aaaaaaaa kwasa kwa sababu mwanga wakati hua hayaribu macho. Na pia huwa inaleta utulivu na inaniwezesha kulala kwa urahisi kulinganisha na mwanga mkali. Huu mwanga wa kati hua naa huwa ndio nimeweka kwenye chumba changu cha kulala na pia kusoma. Na pia huwa naweka mwanga wakati, wakati wakati, wakati ambapo ni nataka tu utulivu.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha ni uzoefu wa kufanya kitu muda unaofaa. Uzoefu wa kuenda darasani bila kuchelewa, ku kuenda kwenye meeting bila kuchelewa. Hio uzoefu umenifanya niweze ku umeniwezesha kufanya vitu zangu kwa muda unaofaa.

Pahali ambapo mimi huwa nahifadhi data yangu kwenye simu yangu, hua nahifadhi data kutumia hapo inayoitwa pdf. Hapo ndiyo hua naweka data yangu ambayo hua natumia. Pahali pengine ambayo hua naeka data ni hapo ya facebook.

Mandhari nzuri ambayo nimewahi kuona ni mandhari ya hoteli ambayo inaituwa safari Park iko jijini Nairobi. Mandhari yake inapendeza sana. Kuna uchoraji na wamechonga wanyama. Pia ni mandhari ambayo ni safi. Ina miti mingi na nyasi ambayo ni majani. Ni mahali ambao hewa ni safi.

Rafiki wangu wa karibu, tuliweza kutana naye shuleni. Tumefanya mambo mengi pamoja. Tumekuwa tukitembeleana, tukipika pamoja, tukienda sherehe pamoja, tukienda kwenye kwa kanisa pamoja. Kilichofanya niwe rafiki na yeye ni kwamba yeye ni mtu mkarimu, ana upendo mwingi na ninapenda vile anavyotia bidii kwa hivo, huwa ananihimiza, mimi mwenyewe nitie bidii. Ni mtu rafiki yangu, kile ambacho ningesema kumhusu yeye, ni kwamba yeye ni mtu mwenye upendo, anajua kushiriki na watu, ni mtu ambaye anajituma, ana maadili mema, na ni mtu ambaye anapenda kutia bidii.

Changamoto wa mbazo huwa ninakutana nazo kazi ni. Kwaza ni labda kutakuwa na mawasiliano mwema kati yangu na wafanyikazi wanzangu. Au kati ya mimi pamoja na wafanyikazi wenzangu na viongozi wa shule. Changamoto ingine ni kwamba wakati mwingine watoto wanafukuzwa karo ya shule. Kwa hivyo unapata kwamba hakuna wanafunzi wa kufunza shuleni. Changamota nyingine ni kwamba huwatunalipwa. Sa wakati mwingine mshahara huwa tunakawia kulipwa. Kwa hivyo inatufanya tuende mgomo.

Jinsi ninavyojilinda kutoka vitisho vya mtandaoni, Huwa ninahakikisha kwamba data yangu Nimeiweka vizuri ili wale ambao wanatumia wako mtandaoni Wasiwezi kuipata.